Ahaa, unafanya marafiki wapya? Ei, marafiki wapya nawafanya hivi. Kama niko maeneo tofauti na pahali naishi, na urafiki unaanza kwa njia tofauti. Naeza uliza mtu, ei, unaeza nisaidia na simu, unipige picha kwa sababu simu yangu inaisha moto. Na hio tu maneno tu kuanza kupiga mapicha pale nampea number ya whatsapp. Ah, hapo hapo, tunakuwa marafiki. Urafiki mwingine ni, naeza enda pahari niko kwa watu, naanza tu na salamu, niaje, kama ni demu, kuna vile umenibamba, umenifurahisha. Tunaeze, badilishana namba, tupigiane baadae. Hey, na urafiki unaanza hivyo? Ama naeza enda pahali, mimi napenda kubeba snacks. So naendaga mahali kuna group, kwa watu wengi, naanza kukula snacks. Na kwa sababu ukiona mwenzako akikula hata kama humjui ey, ananiambia. Niaje si uni, nisaidie piece. Nisaidia snacks haki share So, ninaposema eh, tunaanza kuongea hapo na hivyo ndiyo urafiki unaanza.

Kama napenda kucheza mchezo wa video, hei hei, mimi, si mara moja si mara mbili si mara tatu naeza hata sahau kuoga naeza sahau kupika naeza sahau kulala naeza sahau kuenda kazi, kwa sababu ya kucheza michezo ya video. Ukianza kucheza mchezo huo, hauta pumzika. Kila wakati, unacheza ule game. Halafu mchezo wa video, una level tofauti. Ukimaliza hii, unaenda nyingine. Ukimariza hii, unenda nyingine. Nani, michezo tofauti tofauti. Halafu pale, unapeangwa challenge. Nandio ile mchezo ukuwe, unafurahia na unapendeza. Ukienda kiwango cha pili ama cha tatu huo mchezo unakuwa murahisi. Na vitu vifaa vyenye unatumia hapo ziko na nguvu sana. Sasa mi napenda kucheza mchezo ya kwa sababu ya vitu zenye napewa pale halafu inanikeep. Inanifanya akili yangu itulie. Isifikirie vitu vingi halafu nafanya niweze kuwa na furaha kwa vitu zenye nafanya. Kama ni huo mchezo unafanya nikuwe na furaha siku nzima. Naeza ucheza na marafiki, hiyo ndiyo kitu nzuri sana. Inaeza fanya ucheze peke yako, ya, halafu ujuzi. Kwa sababu kuna watu wanaifanyia biashara, kuna watu wengine wanaifanyia, kucheza tu, unajifurahia.

Haa, ninapotaka kustarehe nafanya nini, sikiza, kitu ya kwanza. Nikitaka kustarehe nafanya nini, kitu ya kwanza, ninahakikisha kwa mba, nikona pesa. Pesa, unaezapata chochote, unataka, unaezafanya chochote, unachohitaji. Chapili, nangaria, eneo lenye naenda, kulifanyia sherehe, liko aje. Ninaamua nataka hiyo sherehe naenda kufanya. Namua, kama naenda sherehe. Nahitaji kuwa na watu wengi. Ama nahitaji kuwa na watu wachache. Ama naifanya mimi mwenyewe. Inaezakua niyakuenda tu safari. Naezatoka hapa sherehe inaeza kuwa tofauti kwangu. Naezatoka nakuru niende Nairobi. Nijione tu mazingira ni kue barabarani. Nikule, kuna sehemu totafauti ambazo zinapikwa. Sasa naezaenda hizo sehemu nikule. Natembea kwingine, nikisikia kunywa kitu naenda nanunua. Naeza enda kuogerea mahali ambapo sija zoea So, nataka, itaza ndiyo naamua. Mimi ndi mwenyewe naamua. Najifanyia research yangu. Arafu ndikifanyia research yangu.

Jee, kama nava miwani, apana. Lakini wakati mwingine, huwa navaa wakati na. Natazama video, ama natazama Tv. But sipendelei sana, sipendelei. Na watchigi wakati tu, natumianga wakati tu, natazama televiseni kwa muda mrefu, ama simu. Ya, nikonayo, lakini juu, kama ikifika usiku, nalalanga mapema. Sasa. Sasa situmiangi kwa muda mrefu na itumianga tu kidogo. Na kwa sababu na itumia kidogo, sipendi kuitumia sana.

Kitu ya kwanza, ninapo, nachofanya asubuini kia muka. Ni, kuna wauso. Na nawauso, kitu ya kwanza na nawauso. Naangalia saa ni saa ngapi. Alafu, alafu ni kiangaria saa ni saangapi. Nakumbuka, nafaku kukujiangaria niko na vaanini iyosiku, naenda wapi, naenda kufanya nini, nafika saangapi. Kwa hivyo naangaria masaaye nye niko nayo. Naangaria masaaye nyenikonayo, ya kuenda kazi, ya kupika chai, ama ya kufanyia kuoshanguo, kufuanguo, na jua ni na masaama ngapi ya kuenda kazini. Kama siendi kazini, na jua, naanza kujua, naanza kupanga, ni tafua sa ngapi, chai ya subu ni tafua sa ngapi, na faa kupika chapati, ama chai peke yake, ama ni kule ugari ni libakisha jana. Hayo ndio. Izo ndio vitu zenye izo ndio vitu zenye nafaa kuwaza kujiuliza swari. Nafanya nini na nini. Na wakati gani. Nikijua hivyo miniko sawa.